Pole pole pole pole pole ni tseme jina jina zina inamanisha mdagi mdagi yani dogo wa dogo yani anaku haraka unacheki so ee inamaanisha mambo yani kufanya mambo tu mdagi mdagi yani bila shabri yani tu umetulia tulia yani haunaharaka yani bila haraka ndo pole pole yani mdagi mdagi yani tu unacheki. Kama sai unatembea hivi, hauwarakishi, natembea pole pole kumanisha unatembea tu mdagi mdagi bila ara. Bila araka so hivu hivu ndo jina pole pole inamanisha.

Mapema mapema na mapema ninamaanisha yaani marengoyaani ngware hivi za asubuhi asubuhi hivi hiyo ni maana ya kwanza bado nikumanisha yaani haraka yaani before yaani nitakuelezea aje walai mapema tunamanisha mangware mangware kesho heri mapema nikumanisha kesho mangware hivi na cheki eeh ama nii kidai ku kuchapia ati tutapatupa tane nakumbia tupatane mape mapema yaani hiyo ni kumanisha uja chelewa nikikuambiai mapema ni kumanisha usichelewe ama uta chelewa ama uja chelewa yaani mapema.

Supu ni kinywaji u fulani hivi initoka kwa mifupa ya wanyama hivi sana sana ngombe mecheki After ngombe isha achinja ngwa so ikikatwa kichwa na miguu. Hizo miguu na kichwa hutumika kupikanga supu. So hio ndo supu, supu ni kinywaji kutoka kwa mifupa ya ngombe na mifupa ya ngombe na maaji unaona, bado kuna supu ya kuku, supu ya mbuzi, supu ni mingi.

Baridi ni njeve, situna jua kaa njeve, yaani ile gitadha hewa iko yaani na njeve, yaani dizain lazima uvae manguo mingi mingi unacheki So hiyo ndio si tunajua kaa baridi. Msimu wa baridi huku sana sana ina kuangana mvua kukinyesha eei time kuna nyesha, msimu wa mvua lazima kukue na na baridi, na hiyo akadesa ina bidingi unakuari ama manguo nguo nzito nzito hivu kujizuia na hio baridi na hio baridi juu ee hio baridi bado ni mbaya inaezana. Yufanya watu wagonjeke vibaya sana unapata watu wameingia ingia hosi juu ya juu ya njeve bana ikikuingia ni mbaya. Hiyo baridi haikuwangi b a unacheki So baridi ni hio eeh hiyo hali ya hewa. Sana sana wakati wa mvua hiyo hiyo hali ya hewa yenye inakuwangatu. Inabidi watu wavae manguo mingi mingi hio baridi.

Bei gani bei gani inauliza ni kuuliza msee ama kuuliza tuseme kama unaenda kununua kitu hivi kwa shop. Na kuna kitu kama mkate. So bei bei gani ni kumuuliza inacost aje yaani ni how much. So hii bei ni kuuliza kitu inatoka pesa ngapi unacheki so hiyo ndio bei gani. Kama tuseme ukienda kwa duka hivi ama ukienda kwa soko ukidai kununua luku cheki. Kaa ndula hivi. Huwezienda ununue ati hivyo tu maramoja ati haa ushanunua ama nini nini eti unaendanga unakuja mnaanza kuongea mnauliza ya nani mnaanza kuuliza bei ni gani. Unaambiwa bebi ni thao moja. Mnasumbuana mnasumbuana hadi mnafika kwenye bei yako inafika so bei ni hiyo pesa. Pesa yenye kitu inatoka hiyi ndio hii bei.

Viatu ni Mandula nacheki. Mama Gwanda nacheki. So Mandula. Huko Mandula bidhaa huko Mandula ndio watu huangalia sana kwa lupu na chiki. Tangwa Ndula gimea ni mchezo wa Ndula. Mchezo wa kiatu. Mchezo wa kiatu watu huiangalia sana sana sana ya. Huko viatu ni type mingi. Viatu napenda ni lags, ndege na timberland ndivo nacheki. Izo juu watu hununua kwa mabrand mingi mingi kama Adidas hivo wa ma Nike unaona. Lakini viatu mandula minapenda malagunye hiyo design wacheki We malagunye na mambati hizondizo minatambua. Ndizo natambua mandula mbaya mbaya.

Mpango, mpango ni vako zenye uko na, vako zenye uko nazo. Eee, kama sa hii, hizo ni hile design utapangilia mambo uende kutoka kaa ni ya siku hivi ya kutoka ngware. Unacheki, ngware hivyo hadi majioni, umepangaje hiyo day, unacheki, unaeza pata umepanga, hmm, asubuhi niamke nifanye hivi na hivi, maybe nioge, nikule breko, nifanye nini nikimaliza hapo niingie class, niingie class hadi saa nne saa tano nitoke, niende maybe kutembelea marafiki nirudi nikule lunch unacheki. So hiyo design yenye mmepanga maneno venye zimefuatana. Yaani utafanya hii hii githaa, utafanya ingine githaa fulani, utafanya ingine githaa fulani, hiyo ndio mpango yaani, hiyo ndio mutaratara sasa.

Tano, tano ni nambari ya ninachecki, tano ni mbana. Mbana kama moja, mbili, tatu, nne, tano, so tano pia ni mbana. Kwa hii daya sasa tano, tano, mimi naeza tumia kaa ukidai kusema ukona marifu ukiongelea marafiki. Kusema niko na marafiki watano unaona, niko na wanyama watano, so tano ni nambari yaani yani inaonyeshana, inaonyeshana. Unaongelea vitu ngapi unaona ama unaongelea watu wangapi ama unaongelea ee unaona ee inaongelea watu vitu ningapi ama ni wangapi so tano hiyo ndio tano, eee miaka tano hivi unacheki. Kunaezo vako yaani miaka tano.

Ubunifu ni kukuwa naiyo nini ya kutumia akili kuleta jambo mpya lenye manufaa yaani ama yaani kutengeneza kama picha hivi, kama wimbo hivi, unaona wimbo mtu akiandika wimbo hivi io ni ubunifu. Juu, ametengeza kitu kutoka kwa akili yaki kitu hakuna. Mtu mwingine likamekujanayo ama mtu mgini asha ikuwanayo nona ee tu wana kuonyesha picha fulani enya metuwa kwa akithi yake nuna suyu ndio ubunifu.

Um hati ni maandishi maandishi yakiwa yameandikwa kwa karatasi hivi ama hee kwa kitu yoyote lakini hati hati ni maandishi ama si tunaijua kama mwandiko, siwezi jua mwandiko ni kiswahili sanifu lakini si huiita mwandiko bado hati, mwandiko venye una venye unaandika yaani, venye una chonga venye unachonga nini zako herufi zako, venye unazichonga sasa hiyo ndo hati. Eeh, kuna watu wako na hati nzuri, kuna watu wako na hati mbaya, ka mi niko na hati mbaya sana, mwandiko yangu ni mbaya sana.

Babu. Babu ni mtu mzee yaani. Umbu ni jina ya eshima yaani inamaanisha mtu ameona mengi yaani. Mtu anajua mengi hivi mtu mzee. Sana sana si tunatumia kuwa mtu mwe. Ama kuita mtu aliyezaa mzazi wako. Si umuita babu sana sana. Sana mtu sito anawaka babu unacheki. So babu kwangu mi ni mtu mzee mtu unafaa kueshimu. Mtu ameona mengi mtu anaeza kuelezea mengi. Mtu anajua mengi mtu amekaa kaa kwa hii dunia unaona. Haiwezi ungekuita kijana wa jana ati babu ama mtoto babu. Ni mtu mtu amezeeka ame ame ame kula chumvi fiti ndo unaita babu nangamu.

Biashara ni bizz, yaani kuuza kitu, kununua kitu alafu uuze na bei ghali kuliko vyenye ulinunua. Hiyo ndiyo mimi naweza sema hiyo ndiyo biashara unaona. He, kama saa hii nimenunua kitu kama kiatu. Kama mbao hivi, alafu nimezinunua kama kila kiatu mia mbili, mia mbili, mia mbili. Nirudi niziuze hizo viatu mia tano, mia tano. Nadhani hiyo ni biashara, sasa hapo hiyo ndiyo biashara in our biz ni uradi sana baitha kwanza mimi natambua biashara vibaya sana juu biashara, biashara iko na raha na biashara. Biashara ni muhimu sana. Na ukiangalia hadi watu wanafanyanga vizuri sana kwa hii dunia ni watu wa biashara, hao wasee dooh wanakunga nayo biye sana.

Karibu, karibu inamaanisha umekubalika yaani ninjia ya kukubalisha mtu kwako ama kukaribisha mtu kwako na bado inamaanisha kama saa hizi. Nikitaka kukuambia uko karibu na mimi yaani umenikaribia sana so ni karibu unaona si mbali kumaanisha si mbali bado ni karibu. Na kuna karibu ya kuja kwa nyumba yangu nime kuja kuja nimeku ee kuja ni mekukubalisha ama? Sina shida na wewe kuja ee kuwelcome yaani unaona, ee so hizo ndizo karibu mbili mimi ninajua tu So inalingana ni karibu gani unataka. Ni karibu ya kukaribisha mtu kwa nyumba ama mahali yoyote ama ni karibu ya mtu hayuko mbali ama kitu haiko mbali unaona ama kwambia mtu kitu haiko mbali mwambie mtu hayuko mbali ni karibu ama nini unaona.

Ee computer ni mashini tunayotumia kuwasiliana na mambo mingi sana ee computer na ikona iko na iko na umuhimu mingi sana hadi hadi nikizitaja siezi maliza bado inatumika kwa maofisi inatumika mambo mingi sana lakini mi naijua ka kafinyaa sana sana mi huita kafinyaa computer mimi mwenyewe sina lakini ee ningependa bado kununua computer juu ya makazi hivi mabiashara nakuanga mzuri sana na makazi juu ina haitumii muda mingi kufanya makazi ni nini unaona na niliraha bado unaezaitegemea unaezaitegemea unaona shida tu ni vile inatumianga stima juu saa kaa hakuna stima huwezi fanya shughuli nayo iyo ndio tu shida yake kompyuta yenye inatumia stima so ka hakuna stima hakuna nare hakuna kufanya shughuli ama kupiga mboka yenye unadai kupiga nayo unaona lakini kompyuta ni uradi sana napenda kompyuta.

Ntono mkono ni sehemu ya mwili. Sehemu ya mwili yenye tunatamiangaa kushika kushika vitu nazo unaona. Wee si binadamu unaoana so mi naitwa kaa mnoko unacheki mnoko. Na mnoko zina kuna kuwanga na mnoko mbili sindio. Mnoko ni mbwekze ya kulia ya na ya kushoto. Sindio kuna ya kushoto na ya kulia so ee. Minuko zangu zote mbili ziko bie nashukuru mungu kwanza juu hiyo. So mnoko mi najua kaa sehemu moja tu ya mwili. Na mnoko ni mnoko ni muhimu kwa binadamu juwe mnoko mnoko ni muhimu.

Usiku, usiku ni gizaa gizaa ile githa yenye watu wanakutuna, ile githa yenye kuna giza, dim huko sasa usiku inakuanga masaa ya wenyewe sasa. Usiku kuna wenye sa wako mboka pia unaona huku, So usiku ni hiyo githaa, githa yenye watu hukuwa wametudia ma area, makejani kwao. Wamezima. Kupumzika juu ya siku ndefu, wangojee siku inayofuata sasa kesho So siku niyo muda muda muda yenye kuna giza kwa dunia. Hivo ndo mi naeza sema yaani huku si witown tuko ama itha ya magiz cheki magiz giz kuna majina mingi mingi sana lakini zote tu ni majina zake giz giz kwanza ndio anapenda sana giz giz.

Ofisi, ofisi ni chumba hivi Kazabe yaani kakejani hivi sana sana haikuangi kakejani bigi inalingana ni ofisi ya mtu mgani unaezapata ya mtu mmoja hivi ya ni kanyumba yaani mahali mtu anafanyia shugli zake. Sana sana kwa ofisi utapata vitu ka kompyuta kiti meza. Hizo tu naona na mafaili hivi mafaili unacheki. Huko ni kwa mtu mtu mwenye anafanyia kazi huko. Yaani ni mahali ya mtu ya kufanyia kazi. Pata mtu kama chifu hivi, polisi, unacheki. Madaktari, wakona maofisi zao, unaona. Ofisi, hii ndio ofisi, ofisi inakuwa kakeja hivi, unaona. Lakini kani ya watu wengi, bado kuna ofisi ya watu wengi pia. Kuna ofisi ya watu wengi, na kuna ofisi ya mtu mmoja So inalingana na kampuni, ama ni ofisi ya nini. Lakini ofisi ni kanyumba, ya mahali mahali mtu anafanyia kazi yake. Adi kwa nyumba watu ukuwa na maofisi makejani kwao wanakuanga na maofisi tukanyumba kando hivi. Hapa ndio anafanyia mboka zake mashagla zake nini macalls manini unaona masimu nini so hiyo ndo ofisi.

Ndiyo, ni neno siyo tu niya kukubali yaani, eh, kukubalina na maneno ama na mtu, ama vile unaambiwa. Eh, so, ama sahii nikikwambia, ama mzazi aniambie nataka, kukutuma. Nikimwambia, ndiyo, ni kumwambia, eh, nimekubali, sawa nitu, nitume, so, ndiyo ni njia ya kukubali, eh. Ndiyo, eh, ndiyo ni njia kukubali, venye unaambiwa maneno ama nini unaona, eh.

Ni shirika liliyo, tume ya kampuni ni shirika imeundwa mtu mmoja au wawili hivi, ama zaidi wakiwa na lengo la kibiashara hivi au ya ku nini faida ya kukamua faida yani unacheki. Kuna aina mingi za kampuni kuna kampuni ya mtu binafsi. Kampuni ya watu kadhaa wenye wamepita wawili. Hiyo tunaitanga partnership, so ina lingana unataka kampuni gani. Lakini kampuni sana sana, umihimu wa kampuni ni kuzalisha faida. Hiyo ndiyo kitu sana sana kampuni inakuanga, hiyo ndiyo inakuanga nini kubwa ya kuanzisha kampuni.

Hakuna shida hakuna shida hii ni kumaanisha anaku anaku noma yaani. Hiko biye yaani rada safi kuko sawa unacheki. Hakuna shida yaani hakuna ngori unacheki. Eh. Sana sana ati husema anaku anaku ngori unaona. Hakuna ni anaku. Halafu shida ni ngori unaona. So Eeh. Hii inamaanisha yaani kuna amani na unacheki. Eh. Kumaanisha kuna amani vizuri sana. Hufai kugopa ukisikia mtu amekuambia hakuna shida. Hii inamaanisha mtu tu mwenye hana ubaya na wewe ye anakutakia tu mazuri hana ubaya yoyote na wewe unaona eeh.

Samaki, samaki ni mnyama unacheki, samaki ni mnyama lakini mnyama anamedingi kwa waba sana sana. Kwa ziwa, design unacheki kwa mto. Bado, samaki bado kuna biashara huku nje kwanza staki wana. Samaki ukulaji huku nje biashara bado ukiuza samaki nini. Kwa mvuvi yani unavua alafu unakuja unauza samaki, samaki iko na doo sana. Juu nyama yake, nyama yake inapendwa unajua bado nyama ya samaki ni tamu, wanze ya kwa kwa agede, ichemkie ya kwa agede ni hivo ya kwa bie. Kwa samaki ni mnyama mwenye anapatikana kwa maji. Naezikaa shuwahi bila maji, unaona yeye anajua kupumua hewa ikiwa kwa maji, hewa ya maji, lakini hewa hewa ya binadamu hawezani nayo hewa cheki so huyo ndo mi najua kaa samaki.

Jumamosi, ni siku moja tu ya wiki. Unaona? Jumamosi. Jumamosi sana sana inakunaga wikendi, si tunaiju ka wikendi bado. Eeh, ju wikendi yetu huanzia Ijumaa. Unaona? Halafu Jumamosi, na kwa hio nyingine nitaanzia 'next Sunday' ni nyingi. Lakini jumamosi ni siku ya wikendi bado, ni wikendi. Inakuaga wikendi kwetu huku. Eeeh, siku watu hufua manguo. Siku watu hawaendi kazi sana, siku watu hawaendi shule. Unaona? Eeeh, hio ni wikendi. Tuseme ni siku kuna watu wanaijua ka siku ya mwisho ya wiki, kuna watu wanaijua kuna makanisa zingine zinaijua ka siku ya mwisho ya wiki. Na kuna makanisa huenda Kanisa Jumamosi.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

Je kazi ndio nitakayofanya miaka mingi ijayo? Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo nimekua hapa miaka mitatu bado nafanya kazi ile ile. Je, niombe kuwamiishwa idara nyingine? Au nifute nafsi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni atari. Hapa nimejua watu na machakato, ninajua kila kitu, maali pengine nitaanza muanzo tena, lakini mshahara zaidi na nafsi ya kuku ni muhimu. Ninahitaji kufikiri kwa makini, labda nitazungumza na meneja wangu nione kama kuna fursa za maendeleo. Niombe msaada wa karibu yangu pia.

Ninanjaa sana. Je nipike nini leo. Kuna wali na maharagwe hapa jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninavyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ninaitaji kuanza kuandaa mapema. Kabla hawajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo nimezeeka kidogo.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, nina mradi mkubwa, tutahitaji kufanya kazi kwa bidii, ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, nina kazi niliyozoea lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tunakutana leo jioni. Tupange hatuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zahidi. Nisimbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitaakikisha kufanya kazi kwa timu na uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja, zingine nitazimia kwa baadaye nitahitaji mfumo bora wa kusimamia barua labda nitatengeneza folder nitapanga. Nitapanga kwa aina, barua zilizobaki. Ningeweza kutumia jibu moja kwa wote kazi hii. Inachukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Jee, niendesha gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununuwa vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Naitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Ebu niandike orodha nisikoshau kitu chochote.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

Ninaisi usingizi sasa, nisaa ngapi, saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango, je, nimeweka kengele ya saa nne ya asubuhi, ebu ni angalie ndiyo, niweke kwa vizuri. Ni tazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, ni takuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu, usiku muema.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

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri, tangawizi na vitunguupia vinaendelea sawa. Kazi hii ina nipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku. Ninafurahi kuona mimea ikikua. Ni kama kulea watoto, lazima ni nyunyizie maji leo. Jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva, naomba nipande pia maua mengine. Ile bustani iwe nzuri zaidi, shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Weekendi inakuja. Nifanye nini siku ya Jumamosi? Labda niende sokoni, kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani, nisome vitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma, tangu wiki iliopita, familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamuona kwa muda. Iyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate, nathani tutafurahi muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Utawaza mpango mzuri turidhike wote.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

Ninatamani kusikiliza muziki leo, nina aina gani inafaa, labda muziki wa zamani, ule wa baba zetu, kuna njimbo mzuri za taarabu, inaburidisha moyo, au nisikilize rumba, inafuraisha, na kunifanya nitake kucheza, ninamkusanyiko mzuri wa njimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wa kupendeza, niusikilize, ukijirudia, muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo, ukiwa na uzuni, muziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.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

Msafara wa magari leo ni nzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini, lazima nimpigie mwenye kiti barua, nimwambie nitachelewa, njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana, watu wengi wanaenda kazi saa moja, je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi, nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano, kesho nitajaribu hiyo njia, leo naendesha redio, skiza muziki ili niwe na subira, hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nizitumie zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia nitumie kila siku. Inanisaidia kupata njia programu za michezo. Je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nilipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii ardhi iko tayari, nimesha ilima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka ninahitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana msimu huu ni rahama kwa wakulima wote, lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi nitaomba watoto wanisaidia kupanda wajifunze pia mvuno mzuri yatatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Ijumaa, mi najua ijumaa kaa ni siku tu ya wiki. Lakini naijua sanasana na waisilamu. Wakienda nini mosk Moskwa, yae wakienda moskwa so mina juu ya iva. Niju bado mina pendezuwa vako sana so naiju jumaa na mosk. Nijuma bado niju ya shere ni siku ya kwa ni weekend bado waanzia jumaa huko. Eee jumaa jioni, ni siku ya wikendi. Ndio utapata watu sawa nenda kuna mafilamu, watu naenda kwama vilabu, watu nenda kuna mpira na cheki. Soijumaa bado ni wikendi huko, naona, na jumaa ni siku ya wiki.

Tafadhali ni neno la kuomba kuomba huruma unacheki ama ukiomba kitu tuseme bado ni neno ni neno la adhabu huku neno la heshima so ama ukiomba mtu kitu unafaa utumie neno kama hiyo kwa mfano kwa sentensi nikitaka kukuomba pesa nitakuambia tafadhali nisaidie pesa unaona. So ni neno la ni neno la kuomba kuomba msee rada yaani kuomba yaani kuomba kitu ukitaka kuomba kitu mtu hutumia neno tafadhali.

Pakua, pakua ni dizaini ya kuweka kiroma yani, unacheki, ile ile kusavu kiroma yani, ukichukua chakula yani, na kijiko, uweke kwa sahani, iyo ndio mimi najua kama kupakua, kama kupakulia wageni si ndiyo, iyo ndio dizaini yani, kuchukua chakula, kutoka kwa sufuria ama, kwenye mmepikia ama, kwenye mmeweka kwa dishi, hadi kuweka kwa sinia, ili mtu aweze kukula, iyo ndio mimi naona kaa kupakua unacheki. Bado ni mboka watu upoweza mboka kwa maharusi masherehe. Inakuanga mboka safi sana kwanza. Na kupakulia watu keroma kwa maharusi. Kwa masherehe.

Apana, hiyo ni neno la kukanusha unacheki He kukataana na kitu yani. Nika kulia zii bado unacheki. We kudai audai hizo va, we kudai audai hizo vako So hivyo ndo mi najua apana inatumika. Uo mfano kwa sentensi niko ukiniambia sijui twende kanisa. Mi nikuambie apana. Wanda nimiakata So, yendo nizenda nyo minajua kutumia apana. Apana ni kukanusha He kudintaforma yani kukata kusemazi yaani kudayi udayi izo vako na cheki yendo najuwa ka apana mimi.

Novemba, novemba si ni mwezi, novemba ni mwezi yenye inakujanga mbele ya disemba, novemba alafu disemba, unaona, so novemba ni mwezi fiti sana, lakini huko ni mwezi ya watoto kufunga shule sana sana, na novemba inakuwanga msimu wa mvua mvua hivi na baridi, so bado novemba ni ile time yenye, watu ni kukwari majari, manininini manguo nzito nzito cha baridi, na kukaakaa kwa nyumba sana bana. Lakini novemba ni mwezi. Ni mwezi kati ni mwezi tu mwezi moja kati ya hizo zinazokuwa kwa mwaka eh novemba.

Interneti interneti ni mneti yaani ile ile mambo ya mitandao hizo vako unacheki, ile kuwa unajua rada ni ngani unacheki kuingi ingia kwa voko za mitandao ivi unacheki sindiyo so either kuwasiliana ama kujua habari ama kutoa habari unacheki interneti yaani mneti kuna vako mingi sana unacheki bado kuna watu hiingia mneti kufanya mboka unacheki kuna mtu mwingine ako mneti raha, mwingine ako mneti mboka, kuna mwingina ako mneti starehe. Zitu mingi sana wa cheki, So mneti mneti ni kitu muhimu bado huko ju bila mneti kuongea ingekuwa ngumu kuwasiliana wasiliana na mtu ako mbali sijui hadi tungekuwa twawasiliana aje, ujua mneti ndo imeshikilia hizo vako za mamwese kuongea nini nini So mneti muhimu.

Kiti, kiti ni kitu ya kukalia yaani, kitu ya kupumzikia yaani, kaa kwa nyumba hivi, ama daro, ama hadi kwa rodi, unacheki, mingi yake ni viti, unacheki eeeh, kiti bado sa inadepend ni kiti unataka gani, kuna kiti ya, kukaliwa na mtu mmoja, kukaliwa na watu wawili, kukaliwa na watu watatu, so inalingana ni wewe unataka kiti gani, lakini kiti ni kitu ya kukaliwa wakati mtu amechoka tu. Ama ukifanya shughuli ukifanya kazi hivi kwa ofisi unahitaji ukuwe umekalia kiti. Huwezi kuenda kazi umesimama unacheki unahitaji kiti.

Mwana, mwana mimi najua ni mtoto mtoto wa mtoto wa mtu hivi So kama ni mtoto wangu hivi nikiongelea, nitakuwa nasema mwana wangu, unaona, kamtoto kangu. Yaani ni mtoto tu, mimi naezakwambia ni mtoto.

Joto, joto ni hali ya hewa, hili yaani wee ni kaa kuna jua yaani nona. Yaan unaskia tu, uwezi vaa hadi sweta mtaka huku, wadikaribu nata kutoa nguo unona iyo ndo mi najua kaa joto. Eee, bado ina mwashikanga mtu akigonjeka bado. Eee, joto ni za ina mingi lakini ndo joto najua. Nona iyo hali ya hewa kuwa, iyo hali ya hewa hiko. Eee, kuna jua yaani, kuna jua ndo kunakuanga na joto sana unona. Hei unakua hei unasikia tu we adi kukuka umejipulizia ama kuingia kwa majili. Utulia yaani, upoe upoe yaani.

Nakili ni kaa kufuata, unaona yaani kufuata vyenye kitu imefanywa unaona vyenye kitu imefanywa yani ufanye hivyo unaona ka nikuandika. Ka mtu ameandika maneno fulani ama wazo fulani kwa karatasi hadi wewe unaandika tu hiyo wazo vyenye tu ameiandika kwa karatasi yako. Hiyo ndio najua ka kunakili unaona. Ama uone mtu amefanya shughuli fulani amefungua biashara fulani. Na wewe ufwate venye amefanya hiyo biashara. Na njia zenye tu ametumia kila kitu venye amefanya hiyo ndio mimi najua kama kunakili unaona.

Teknolojia. Teknolojia ni hiyo vako ya udijitali yaani, unacheki. Hiyo vako ya, unaweza fanya fanya mambo sana na mneti unacheki. Yaani internet, yaani hizo vako za mainterneti sana sana. Hiyo ndo mi nang'am ka teknolojia yaani. Hiyo design yenye mnaweza ongea, mnaweza ongea na msee mkiwa mbali. Na ye ako mbali, ama ako nchi ingine na we uko nchi ingine na bado mnaongea mnawasiliana vizuri, unaona. Hiyo ndo najua ka teknolojia. Bado venye unaweza nunua kitu kwa mneti. Unaona? Hiyo bado najua mtandaoni, hiyo najua. Hiyo bado naijua kama teknolojia si ati nini, unacheki. Na teknolojia ni muhimu juu inatupeleka mbele na inafungua mabiashara mingi mingi. Makazi kwa vijanaa. Unaona? Teknolojia ni muhimu sana.

Agosti. Agosti ni mwezi ya unacheki. Mwezi ya mwaka moja hivi mwaka hivi inakuwanga na mamiezi kadhaa januari sijui hizo. Tuzote februari unacheki, aprili unacheki. So Agosti ni mwezi mmoja. So june inakuwanga mwezi wa nane. Agosti inakuwanga mwezi wa nane. Kwa ujaka mwezi wa nane huko. Agosti pia. Agosti kuna kuwanga na jua. Kuna kuwanga msimu wa jua. Kwanza ni wakati mzuri sana kutembea baharini ivo. Unaona, ee. So, aghosti inakuwanga wakati mzuri wa kutembea baharini juu kuna kuwanga na jua. So, watu wavaangi nguo zenye nzito nzito ni nguo rahisi rahisi juu ya joto. hiyo githaa, joto inakuanga ikiua watu sasa.

Eee, ripoti ni wazo unakungomeandika ya kuhusu kitu unaona sasa, kuhusu saa nitakweleza aje. Kama mko na mpango fulani mnachunguzwa unaona, ama shida yote ukonayo kwa tuseme kwa kampuni yako, ama kwa kazi soo mtu anandikanga ripoti. Sana sana kama kuna shida iko mnatatua shida. Mnaandika sasa mbona kama ni maji hivi. Kuna matumizi mbaya ya maji. Mnachunguza mbona kuna matumizi mbaya ya maji. Hapo ndio mtu huandika repoti, huwa juu repoti sa iko na iko na mambo kaa gani. Mbona eni munaandika shida ni gani mmeona. Mbona maji inapotea. Mnaandika niva mtafanyaje ili hiyo shida iweze kuisha unaona hiyo ndio mambo repoti iko nayo.

Changamoto, changamoto ni manoma yaani malawama hivi yaani maswala, zile mangori zenye unapitia hivi. Kama tuseme wewe ni munisa hivi, we ni munisa halafu unaroga roga doba ni aje sasa So zile mangori unapatana nazo yaani unapata studio iko fiti. Mapromota wanalipa kidogo ama hauna doo za studio hazitoshi unacheki, hizo mashida zenye unapatana nazo, ka kwa kazi bado unapata kazi kuna mashida unapata Maybe unatoka kazi umechelewa, ukiangalia hadi hujafanya kazi vizuri sana unaona, hizo saa ndio mimi najua ka machangamoto, yani manomanoma, hivi malawama, unacheki. Mashuksha.

Nzuri, nzuri ni kitu biye yani, unacheki. Kitu iko fiti yaani, kitu legit, unacheki. Kitu yaani fiti tu biye yani, unacheki. Na kitu ndo nzuri. So sahi, ukidai kuambia msee ati yani, hiyo kitu imeweza, hiyo kitu iko biye yani. Tuombe, hi kitu yako ni nzuri, hi kitu yako ni nzuri. So, nzuri ni kumanisha, fine yani, malisafi. Kitu imeweza, unacheki, kitu iko biye yani. Iko ligi yake yani unacheki imetii yani bado.

Habari yako, habari yako ni njia ya kusalimiana, yani ya kugoteana, ya kujuliana hali, unacheki. So, kama sahii tumekaa ati kisaa, tumekaa sana before, tupatane ama tuonane, unaona. So, tukipatana, so, salamu itakuwa, habari yako. Alafu na wewe unijibu, maybe mzuri ama iko bie, unaona, ee. So, habari yako ni kuuliza mtu uko aje yaani, unaendele aje, ninini, unacheki. So hii ni salamu ni salamu ya huku. Hii habari yako ni kuuliza uko aje yaani ni kukujulia tu hali yaani hiyo ndio kitu muhimu sana. Kujulia hali yako.

Ndugu, ndugu ni mwori hivi ama kaka unacheki so acha nikueleze kuna ndugu, kuna ndugu wawili, kuna kaka kaya ni ule mwenye mmezaliwa nae na mama mmoja na kuna ndugu amjazaliwa lakini urafiki yenye mko nayo ni kaya undugu ni kame wazaliwa na mtu mmoja unacheki ya ni mwori ya ile undugu, ugundo unacheki. Ile zenye nitu nini watu wakukoleana nini nini unaona. Ile warafiki meshika mkono ushirikiano mmoja. Iyo ndo undugu.

Folder, mi najua ka za bi programu hivi ya computer hivi ya, ambayo mtu huekeeka vitu yaani, ya niko unasunda vitu zako yaani, kama ni mapicha hivi, ama kama ni kazi yaani hivi, kitu yoyote tu, unasunda hapo kwa hio folder, najua bado mtu hujitengenezea hiyo folder, unacreate tu new folder hapo kwa computer, so hiyo, ndo mimi najua kama folder, zabe ya kusunda hapo, kitu kwa komputer yaani kusave, kitu ili isipotee. Unaona hiyo folder, unaadikaanga jina yako venye unataka, unaona kenye nadai. Unaeza ita folder kama jina yako, sanchez, hivyo, ama mwenda hivyo, unaona folder venye unataka unaita.